Swali ya leo ni kuwa, naweka nenosiri, salama vipi. Kwa hakika naeza sema, kwanza kuwa na nenosiri ni kitu ambayo ni ya muhimu sana. Kwa sababu, unapata, katika simu, ni vizuri uwe na nenosiri yako, ili mtu yoyote asiweze kufungua simu yako. Pili naeza sema kwamba ni muhimu sana sana sana uhakikishe ya kwamba katika benki yako unaweza kuwa na nenosiri ili mtu yeyote asipate kukuibia pesa. Mimi kwangu mimi huwa nina nenosiri ambayo huwa hazitofutiani sana kwa umbali ili nisiweze kusahau. Hivo ndio inanifanya kwamba niweze kuweka nenosiri yangu.

Ninapenda chai au kahawa. Kwa kweli, mi ni mtu ambaye nafadhalisha kunywa chai, lakini si kahawa. Nasema hivo kwa sababu, kahawa hua unapata, inaeza kuletea madhara mingi kama shida ya moyo. Na pia, naeza sema kwamba, kahawa pia ineza kufanya ukose kulala usiku. Yaani, unapokunywa kwa wingi, unapata hupati usingizi. Mimi tangu niwe msichana mdogo nimependa kunywa chai kwa wingi sana na unapata kwamba chai kwangu mimi inanifurahisha inaniridhisha Alafu pia tena chai huwa haina si bei ghali Unapata maziwa kama tuseme kama mfano una ng'ombe Unapata unaweza kukama ingine uuze na ujitenginezee chai yako mzuri Mi napenda kunywa chai asubuhi, napenda kunywa chai mchana na pia napenda kunywa chai jioni na naeza sema kwamba naeza ambia mtu yoyote ajaribu kunywa chai kwa sababu chai ni kitamu sana.

Ninakunyo maji mangapi kwa siku? Kwa hakika naweza kuambia mini mtu ambaye napenda kunyo maji kwa uwingi. Kwa siku hua nakunyo lita ine ya maji na ninezaimiza mtu yoyote kwamba maji inamanufa mingi sana katika mwili ya binadamu. Kwanza, maji itafanya ngozi yako isika uke. Ukizakuwa na kiu katika wakati wa wote, maji itakusaidia. Maji inamanufa mingi pia kwa kupika. Ukitika kupika wali, ukitika kupika sima, ukitika kukanda chapati, waitaji maji. Ukitika kupika mchuzi, wa itaji maji. Kwangu mimi, maji nayanywa sana kwa sana kwa sababu inantengeneza ngozi. Pia inafanya nisikaeni kama ngozi yangu imeparara. Huwa mwili wangu huwa hauka uki. Na pia umuhimu wa mwamaji ni kwamba wakati ambapo kuna uchafu katika damu unapata maji inaosha yu uchafu.

Swali ni, napenda kufanya nini wakati wa jua kali? Kwa hakika, mi ni mtu ambaye kwanza hua spendi jua. Nasema hivo kwa sababu, wakati jua ni kali sana, nafadhalisha nikue katika nyumba ama nikae katika ofisi. Na mimi hua wakati wa jua, kwa mara sa zingine, naezaenda katika, naezaenda kuogelea. Kwa sababu ukikua ndani ya maji ukiogelea hua hausikii io joto jingi. Tuseme kama siogelea kwa mara mingi, unapata kwamba niko kwa nyumba, labda nafanya kazi yangu, ama naosha vyombo, ama napika, ama naanda siku yangu vile ambavo itakuwa. Kwa mfano pia tuseme ninapokuwa nje, unapata hua niko na mwavuli kwa sababu ni vizuri kujihinga katika jua kali. Kwa sababu jua kali utapata itakwaribu ngozi ama ikuchome kwa vile sana. Alafu pia tena naezaimiza mtu yoyote. Unapokuwa nje na jua ni kali sana. Ni viema uakikishishe kwamba ume Jipaka mafuta ambayo itakuzuia ngozi yako kuchomeka. Pia beba maji. Kwa sababu unapokuwa nje sana unezapata utapata ngozi yako inakauka. Beba maji unaposikia joto jingi. Unaposikia uko na kiu. Pia ukiezekana beba mwavuli ujikinge katika jua kali.

Nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri? Neza sema kwamba, kichi ya kwanza ambayo inafanya mazingira ya kazi kuwa mzuri ni mazingira ambayo. Kwanza ni safi kwa ujumla. Pili ni mazingira ambayo unapata mnaheshimiana kama watu ambao mnayofanya hio kazi. Tatu, naeza sema kwamba, mazingira inayofanya kazi iwe mzuri ni mahali ambapo mnapata mna heshimiana. Pia wadosi wenu wanawalipa pesa Kuna wadosi ambao unawafanyia kazi lakini ikifika wakati wakulipa pesa wana ungumu wakulipa wafanyi kazi wawo pesa mazingira ambaye unapata hua wanalipa watu pesa pana chai cha cha saa nne.Ni mazingira mazuri kwa sababu utapata wakiku Wakukiheshimu na wakiwalipa pesa Pia nyinyi mnapata kufanya kazi zenyu kwa kwa urahisi.

Ninafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Naweza sema ya kwamba mimi ni mtu wa ambaye kwanza sipendi kutupa plastiki. Kwa mfano, tuseme nikinunua chupa ya maji, ama chupa ya mafuta. Inapoisha, ninaiosha vizuri naieka. Ndo wakati ambao naea taka labda kwenda, kununua maziwa tena. Napimiwa katika plastiki hiyo, ili nisi nisi weze kushinda, ni kinunua ma plastiki kila wakati. Alafu pia kama tuseme ninao wageni wengi naeza enda katika duka kuu ninue plastiki vikombe na plastiki za sahani wageni wakienda nazi osha na zieka ili wakati mwingine napokuwa na wageni sipati kwamba kila wakati na shinda nikinunua plastiki Naweza hmiza watu kwa wingi kwamba ni vizuri tuweze kujua kutunza plastiki ili isikuwe kila wakati unatupa ama unashinda ukinunua kwa sababu pia kutupa plastiki katika nje inaharibu inaharibu environment ya yetu.

Kwa hakika vile kabisa, mi ni mtu ambaye napenda kuvaa vipuli. Vipuli ni vya aina nyingi. Kuna vipuli ambavyo ni vidogo na kuna vipuli ambavo ni vikubwa. Alafu pia kuna vipuli ambayo unapata ni dhahabu nzuri ile ya ukweli na kuna zingine ni dhahabu za uongo. Ambazo unaezapata watu wengine uwa wanaumizwa wanapovaa vipuli ambao fi vya ukweli. Pia kuna vipuli plastiki ambayo watu ambayo unaona kwamba ngozi yao ni raisi kushika na shida wanaimizwa wavae vipuli vya plastiki. Kwangu mimi nina shimo ine katika masikio yangu, kwa shimo ya kwanza navaa kipuli kikubwa, hizo zingine tatu navaa vipuli vidogo. Na naeza sema kwamba vipuli huku Kenya vina aina na vina bei nafuu. Na kwa msichana yoyote ambaye anavaa vipuli, unapata unapovaa, huwa unangara na unakaa vizuri sana kwa sana unapendeza.

Swali ni napenda kucheza na watoto? Kwa hakika, mi ni mtu ambaye napenda kucheza na watoto kwa sana. Kwa sababu, watoto ni uviumbe ambavyo kwanza, yani hawana lahana na hawana maneno mengi. Watoto pia, unapata kwa mara nyingi huwa, wanakuletea furaha sana kwa sana. Na kwanza ukieza, ukiwa mtu mkubwa, unapata maishako mara nyingi huwa, unafanya kazi, ama unashinda ukitafuta pesa kwa mara nyingi. Ukipata nafasi ya kucheza na mtoto unapata kwamba anakurudishia ile furaha unasikia ni baado kama wewe ni mtoto. Mi napenda kucheza na watoto mchezo wa kukimbia, mchezo wa kujificha, mchezo wa kupika, na mchezo wa aina nyingi sana. Na naezasema kwamba watoto ni viumbe ambavyo ni wazuri kabisa. Yani ukicheza na mtoto ata ukimkosea unapata ni mwepesi wa kukusamehea, si kama mtu mkubwa unapata mtu mkubwa unaweza mkosoea lakini ameieka kwa roho. Mtoto hata ukimkosea dakika inaofuata unapata amesahau na mnaendelea kucheza vizuri kwa amani na upendo.

Swali inauliza niseme jinsi ninavyosherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Kwanza mimi ni mtu ambaye nilizaliwa mwezi wa saba. Naweza kushiriki jinsi navyopenda kushiriki ni kwamba. Napenda kwanza kuwa na keki yangu ya kuzaliwa. Kisha napenda pia kuwa labda na mpenzi wangu ama familia yangu. Naweza sherekea na mpenzi ama familia yangu. Kwa mara nyingi ni kitambo ni kisherehekea siku yangu wa kuzaliwa nikiwa pekeyangu Jee unakumbuka sherehe ya siku ya kuzaliwa uliopenda zaidi nilio ipenda zaidi likuwa ya mwaka uliopita kwa sababu nilipata kupiga pichanzuri Nikasherehekea na rafiki zangu pia mpenzi wangu alininunulia aina nyingi za zawadi ni chakula au keki ngani unayopenda siku hiyo Napenda keki ya black forest kwa sababu ni tamu na shakula ninayopenda isikose katika sherehe yangu ya kuzaliwa ni kuku na chapati Zawadi ambayo ningependa kuzaliwa siku yangu ya kuzaliwa ijayo ni kwamba ningependa sana niwe na gari Iyo ndo zawadi ambayo ningetaka kwa sana.

Swali ni natumia muda gani mtandaoni kwa siku. Kwa kweli naeza sema, mi ni mtu ambaye sipendi kushinda kwa mtandao kwa sana. Kwa sababu, unapata mtandao ukitumia vibaya, itakupotezea wakati mwingi. Kwangu mimi, mi ni mtu ambaye napenda kugawanya wakati wangu vizuri. Kama ni wakati wa mimi kufanya kazi, utapata nafanya kazi. Kama ni wakati wa kujiburudisha, kuangalia video vya aina mingi vya kuchekesha, nitakua mtandaoni. Kwa siku kukiwa na masaa 24, nane nitumie kulala, nane nitumie kufanya kazi ya ofisi, tatu ama tano nitumie katika mtandaoni. Alafu hizo zengine ni malizie kwa kufanya kazi kama kupika, kuosha nyumba, kukaa chini na kujiburudisha ili niweze pia kuwa na wakati wangu mwenyewe kibinafsi. Naeza himiza mtu yoyote kwamba usitumie wakati wako wote mtandaoni ila gawanya siku yako vizuri ili pia ufanye vitu vingine vya maana.

Swali ni na hifadhi pesa vipi? Kwanza wacha nianze kwa kusema, ni vizuri kuwa na sanaa ya kujua kuhifadhi pesa. Nasema hivi kwa sababu, kama tuseme unamalengo yako kibinafsi kwamba, miaka tano zijayo ama miaka kumi zijayo unataka kuwa, nimeweza kutimiza mambo fulani. Ni vizuri kwamba ujue, ni vizuri kuifadhi pesa kwa sababu ukihifadhi pesa, utaweza kuyatimiza malengo yako pia vizuri pia ujue jinsi yaku hifadhi pesa mimi huwa nahifadhi pesa katika benki na benki ni njia mzuri ya kuifadhi pesa kwa sababu unapata, hautashinda ukitumia pesa yako, wakati mwingi.

Natumia simu yangu kwa nini zaidi? Kwangu mimi naeza sema natumia simu yangu zaidi kwa kufanya kazi ama kujifunza vitu ambavo vina husiana na kazi. Napenda kutumia simu yangu pia kufanya vitu ambavo zinanisaidia katika maisha yangu. Pia natumia simu yangu kwa kuzungumza na wapenzi wangu, familia yangu na marafiki zangu. Kwa mara mingi unapata kwa sababu nilihama katika nyumba ya mzazi wangu huwa siishi nyumbani simu inanisaidia kuwasilana nao kujua au kupiga gumzo kupiga simu video tuonane tujue jinsi ambavo tuko sisi wenyewe ama vipi wenzetu wanaendelea pia natumia simu kwa kujiburdisha mimi napenda kuangalia video ambavo vinanifurahisha vinanichekesha simu ina manufaa mingi katika maisha yote ya binadamu inalingana jinsi we mwenyewe umeamua kuitumia hio simu kwa njia ambayo itakunufaisha ama itakuharibia maisha chaguo ni lako.

Je napenda kusoma maoni mtandaoni kwa kusema kweli mi si mtu ambaye anapenda kusoma maoni ya watu. Kwa sababu ukieka kilia kwa kusoma mauni ya watu mtandaoni itakumiza roho ni itakuvuja moyo kwa sababu kuna watu wambao watasema mabaya kukusu hata kama si kweli wengine wasemeo kweli. Kwa ngumi mihu wasipendi kusoma mauni mtandaoni kama tuseme ni video ambao ni mimeeka na fun naanza kusoma maoni. Lakini kama ni video za watu wengine na picha Napena kusoma maoni ili yawezekunitumbweza.

Je napenda kusikiliza radio? Kwa kweli napenda kusikiliza radio kwanza radio ambayo inatwa radio maisha ama klasi 105 ama KISS 100 hapa Kenya, hizo ni station za Kenya. Napenda kusikiliza radio kwa sababu radio inatumbuiza, utaweza kusikiliza wanahabari kwanza wakisema kwa taarifa. Kisha utasikia kuna muda ambao utakuwa na matumbuizo ambayo pana maudaku ambazo zinapigwa. Alafu pia wanaweka muziki aina mingi ambao utasikiza na inaburudisha. Kwangu mimi naam napenda kusikiliza radio, huwa nasikiliza radio asubuhi sana ama pia jioni ninapoenda kulala.

Jei nimewahi kufikiria kuanzisha biashara naam nimefikiria kuanzisha biashara mara nyingi nakumbuka wakati ambapo nilikuwa shule ya upili sekondari. Nilikuwa na biashara ya kuuza nguo za watoto na nilikuwa nafurahia hii kazi kwa sababu ni kazi ya ambayo unapata nilikuwa naenda sokoni nanunua nguo kisha nakuja nauza. Alafu pia unapoanzisha biashara unapata huwa inakufanya akili yako ifikiri haraka na ukuwe mtu ambaye wewe ni mbunifu na pia unaeza fanya mambo mengi kwangu mimi naam nimependa kuanzisha biashara yangu, nishawahi anzisha biashara alafu nikafunga pia kwa wakati huwa maisha yangu ninafikiria kuanzisha biashara fulani na naomba iende vile ninavyopanga.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa kadanda. Kwa sababu mchezo wa kadanda ni mchezo ambao ni mzuri sana. Pia unapata simu gumu ukiiwa na timu yako, upawe na timu mbili. Mchizo mbao ni mzuri. Pia mchezo mwingine ambao ningejaribu kufanya ni voliboli. Kwa sababu voliboli inakaa ina furaha mingi. Pia ni mchezo wa kuigiza sana. Na ukienda katika competitioni mkishinda huwa mnapewa medali.

Kitu ambayo nafanya, ili niweze kuweka afya yangu vizuri, kwanza naezasema, mi ni mtu ambaye nachunga afya yangu kwa uhakika kwa sababu afya mzuri unaezaishi maisha marefu na unaezaishi vizuri. Kitu ya kwanza ambayo mi hufanya nahakikisha kwamba nakula chakula ambayo wa haina mafuta mingi, kwa sababu chakula ambayo ina mafuta mingi itakudhuru hapo maishani. Kwanza utapata, utapata ugonjwa mingi, utanona, upate kama ugonjwa kama wasukari. Pili, mini mtu ambae napenda mazoezi sana. Mazoezi ni mzuri kwa sababu inaeza kukufanya ukae mdogo na pia ukae na afya mzuri. Kwangu mimi sana, kula vizuri na nafanya mazoezi pia. Nahakikisha kwamba, sina vitu ambavo vina nisumbua akili kwa sababu nisipokuwa katika akili timamu, itaaribu afya yangu. Kwangu mimi pia nachunga akili yangu na moyo wangu ili nieze kukaa vizuri.

Suali napendelea kitanda kigumu au kizuri. Inalingana ni wakati gani? Kwa mfano, kama ni nyumba yangu, mi ni mtu ambaye napendelea kitanda kigumu kwa sababu unapokilalia hua haizami kwa chini. Lakini tuseme kama nimetembelea kama hoteli fulani alafu nitalala apo kama siku moja ama mbili, huwa napendelea kitanda kizuri kwa sababu ni kitanda ambayo unaeza irukia bila yani juu inaenda juu na chini saa kwangu mimi inalingana ni wapi na naenda apo siku ngapi na naitumia siku gani.

Ninachaji kifaa changu marangapi kwangu mimi inalingana ni muda gani. Kwa mfano, kama ni wakati ambao natumia simu yangu kwa sana, unapata kwamba neza ichaji kama marambili kwa siku. Kwa sababu kwangu mimi natumia simu yangu katika mawasiliano, katika na itumia katika kufanya kazi. Lakini ikiwa ni ile siku ambao sijaitumia sana utapata kwamba nitaichaji maramoja. Pia naezahimiza watu wakienda kununua simu, waangalie simu ambayo haitaharibika kwa haraka kwa sababu hakuna haja ya kununua simu pesa rahisi lakini labda mwaka moja unapata ni simu ambayo imeharibika. Na himiza watu wa nunue simu mzuri ya ambayo inaezeka moto kwa muda mrefu kabisa. Kisha ni vizuri pia kuangalia jinsi unavyo tu unapomaliza kutumia simu izime ili isiweze kutumia moto mengi.

Niambia kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Mazeezi ambao minnapenda kufanya ni mazoezi ya kukimbia na mazoezi ya kuruka kamba. Na pia kuinua chuma. Yengu unezaifanya pali pote, uneza kimbia katika uwanja, unezainda gym. Na pia kama ni michezo, uneza kwa ni michezu ya vikunde ambao tunayifanya wikendi. Ni mara nini amaratano kwa wiki, mbapo unaenda, unafanya mazoezi. Mini mtu ambaye napenda kufanya mazoezi ya asubuhi kabisi kwa sababu unapoenda katika gym unapata asubuhi watu sinwengi lakini ukieda joni watu ni wengi na nafasi ya kufanya mazoezi neza kwa kidogo. Ni napo maliza mazoezi na huwa nasikia vizuri akili kwa sababu huwa inanichangamusha na napokuwa na afya mzuri hiyo ni furaha yangu kubwa sana. Naeza himiza mtu yoyote ta kama tuhauna pesa kunda jim, jaribu kunua kamba uruke kwa nyumba, jaribu kukimbia kusababu afya mzuri ni maisha mazuri.

Mahali gani pahistoria ningependa kutembelea? Kwangu mimi, kama kuna pahali ambapo ningependa kutembelea pa historia ni nchi ya Egypt. Kwa sababu inchi hiyo unapata ina utamaduni mingi, pia pana zile vitu ambavo vinaitwa pyramids of Giza. Ningependa kuziona kwa sababu huwa ni kubwa alafu pia watalii wengi huwenda huko. Alafu pia ni pahali abmapo watalii wanapoenda pana paali mengi pa kutembea nguo zao ni nzuri, chakulila yao ni nzuri, ni pahali pa kutalii pazuri.

Mafunzo gani ya kazi yamenisaidia zaidi? Kwa kusema kweli, kitu ambayo nimejua, unapo ajiriwa na unafanya kazi na watu wengine, ni muhimu kwamba usiwe mtu ambaye unaingilia mambo ya watu. Mwanzo kwa sababu, unaeza kuwa mtu ambayo una ulagai na ikulete shida au upoteze kazi, unaeza kuwa unaongelea watu wengine, na inapo julikana kwamba we ndio mtu ambao unakosanisha watu wengine itakugarimu kazi yako. Kwangu mimi, mimi ni mtu ambaye na penda niende kazi, nifanye kazi yangu na nirudi kwetu sipendi maneno na watu wengi na unapojikinga kutoka na mambo ya watu wengi, itakusaidia katika maisha.

Hivi sasa siku kuu ishapita, lakini ilipokuwa siku ya siku kuu, ilikuwa siku ya furaha tele, ilikuwa siku ya amani, ilikuwa siku ya upendo. Nilisherekea siku kuu na wazazi wangu na shemeji zangu na ilikuwa siku nzuri kwa sababu tulikula vizuri, tukaimba, tukadensi, tukapika pamoja na tuliweza kutumia wakati huo kama familia kukaa pamoja kwa upendo.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi? Kwa ngu mimi, mene mtu ambaye ni mchanga mfu zaidi jioni kuliko asubui. Asubui huwa sinanguvu nyingi, lakini kifika jioni mene mtu ambaye nezafanya kazi vizuri kwa uharaka pia kwa upesi. Kwa ngu mimi nafadhalisha kufanya kazi vizuri jioni zaidi kulingana na asubui. Lakini pia sisemi kwa mba siwezi nifanya kazi asubwe. Nezafanya kazi asubwe itina vizuri sana lakini wakati ya mbako mina wezafanya kazi vizuri na nifanya kazi mingi nijioni kwangu mimi.

Swali ni napenda kunyoa ama kuvaa ndevu? Na kusema kweli tuwanza na kusema mimi ni msichana. Kwa hivo sina ndevu kama vile wanaume wanavokuwa na ndevu. Pili ningekuwa na suluhisho ya kunyoa ama kusuka kwangu mimi desturi yetu na jamii yetu haikubali wasichana kunyoa nywele. Kwangu mimi nasuka nywele yangu na najua kwamba nywele ni urembo wa msichana. Na mimi huwa sinyoi nywle yangu, wala siweki ndevu kwa sabu mimi msichana. Lakini wanaume huwa wengine wanaweka ndevu na wengine huwa wananyoa nywele.

Kwangu mimi, mimi ni mtu ambaye napenda sketi na pia napenda suruali. Lakini kama ilikuwa nichaguwe kati ya suruali na sketi ningesema suruaali. Kwa sababu, suruali zote ni ndefu na hakuna suruali fupi. Lakini sketi unaezapata kuna sketi ambazo ni fupi na huwa inaezakuwa fupi na ionyeshe uchi wa msichana. Katika jamii yetu na desturi yetu, wasichana haturuhusiwi kuvaa vitu ambavyo vinaonyesha uchi wetu. Kwangu mimi nachagua suruali kwa sababu suruali hua inaficha uchi wako na unaezaivaa na blouse ndefu. Yenye inaonyesha kwamb we ni msichana wa nidhamu na tabia na unapenda kuchunga mwili wako.

Suali ni Jee, napenda kuenda pwani na jibu ni naam. Mi napenda kuenda pwani kwa sababu ya kuongelea. Mi napenda maji. Na mtu huwa unahisi vizuru kuogelea katika ayo maji. Kwa sababu hayo maji ni mazuri, ni matamu na ni mengi. Pili, pwani ina utamaduni mwingi mzuri ambapo. Kwanza unapata kuna kabila mengi kama vile wadigo, wachoni, wataita, wagiriyama. Chakula za puani ni mzuri, sana kwanza ukieza pikiwa pweza, au upikiwe samaki wa tilapia. Naam napenda kuenda pwani, nilienda pwani mwaka uliopita mwezi wa disemba tarehe kumi, niliona rafiki zango, tulifika malindi, tukaenda watamu, kisha tukenda diani. Ilikuwa safari nzuri kwa sababu tulieza kujitumbuiza, tukapumzika vizuri. Na pia tuliweza kufanya mambo mengi na pia naeza igiza mtu yoyote ukieza taka kuenda pwani. Angalia ni wapi unataka kuenda, hifadhi pesa vizuri na ujue utaenda kufanya nini ukienda huko.

Shughuli yangu ya kupendezwa kwanza ni shughuli ambayo inahusiana na kufanya kununua vitu vya aina vingi. Mi ni mtu ambaye napenda kuenda kwa duka, kutafuta nguo mpya, kununua chakula. Yaani kitu yoyote ambayo ina inahusiana na kununua vitu mpya ni shughuli ambayo napenda. Pili, mi ni mtu ambaye napenda shughuli ya kupika ama shughuli shughuli ya kutembea. Vitu ambayo vyani vinahusiana mimi kustarehe ni shughuli ambayo napenda kwa zaidi.

Niambie kuhusu utaratibu wangu wa kila asubuhi. Aa Ninapoamka kitu ambao nafanya ninaanza kazi yangu ya siku. Alafu kiamsha kinywa ambao mimi huchukua, mi ni mtu ambaye napenda chai sana. Napenda kunywa chai na mayai ama na napia na matunda. Saa mimi ambao upenda kuamka kwa kukusema kweli sitadanganya, mi upenda kua mka saa tatu ama saa nne asubuhi. Ni mambo gani ambayo nahitaji kufanya kabla kuondoka Mi ni mtu kwanza ambaye nafanya kazi katika nyumba yangu Sasiitaji kuondoka Lakini ikiwa ni ile wakati ambapo unapata ninaondoka Mini mtu ambaye nafanya na nitaoga Alafu nitapiga mazoezi Mimi huwa nahisi vizuri asubuhi yangu kwa sababu huwa naamka kama usingizi imeisha Najitarisha kwa upesi wangu kabla nianze siku yangu.

Ni nani alienifundisha jambo muhimu? Naeza sema watu watatu ambao walinifundisha jambo muhimu kwanza ni wazazi wangu baba na mama na pia walimu walionifunza katika shule kwa sababu hawa ni walimu ambaye walieza kunirikebisha, nilipokuwa nimekosa, walieza kunielekeza katika mwendo mzuri. Pia wazazi wangu nyumbani kwa sababu wazazi ndio walimu wako wakwanza katika maisha, walieza kunifunza mambo ambayo yananisaidia katika maisha. Pili walieza kunirekebisha wakati ambapo nilikosa na pia tatu ni watu ambayo wameleta manufaa mengi katika maisha yangu kwa sababu huwa wananiongoza katika njia inayofa.

Kwangu mimi, mimi mtu ambaye napenda kulala mapema. Lakini kama ni wakati ule unapata nina kazi mingi ninabidi ni nalale usiku sana, lakini kwa kawaida, mi ni mtu ambaye huwa nalala ikifika sa nne na nusu usiku. Ndiyo ili niweze kuamka asubuhi inayofuata mapema na niweze kuanza kazi yangu vizuri. Kwangu mimi, saa nne usiku ndio wakati wangu wa kulala nalala kama nimehakikisha nimekula, Chakula cha usiku nimeosha vyombo nimeoga na kila kitu nimeacha nyumba ikiwa safi ile asubuhi inayofuata napokuwa naamka nyumba yangu ni safi.

Ninafanya nini kujiandaa kwa mkutano? Kwa kusema kweli, mimi ni mtu ambaye napenda kujiandaa mapema. Ikiwa naenda mkutano ambayo inanihitaji mimi niweze kutowa maoni yangu, unapata kwamba naweza kufanya research yangu naandika natengeneza karatasi ambayo naeza kuonyesha watu ninapoongea. Ili ninapo maliza kuongea ni, watu wakieza niuliza maswali naweza pia kuwajibu kwa sababu nilieza kutafuta data mingi kupitia mitandao.

Napenda kununua nini zaidi? Kwa kusema kweli, mimi ni mtu ambaye napenda kununua vitabu, kwa sababu vitabu huwa inaongeza maarifa mengi katika akili yoyote ya binadamu. Pili, mimi ni mtu ambaye napenda kununua nguo, kwa sababu napenda nikienda pahali popote, naweza kung'ara, naweza kukaa vizuri, naweza kukaa mtu ambaye anaheshima. Kwangu mimi sasa napenda kununua nguo kwa zaidi kwa sababu nguo inafanya ukae vizuri, viatu pia vinapendeza na pia napenda kununua vitu vya upodozi kwa sababu msichana ni pambo na pambo lazima ling'are. Hivi namaanisha ukienda pahali unakua mtu ambaye unaheshimika na unaonyeshwa heshima kwa sababu jinsi ambavyo wewe mwenyewe kibinafsi umejieka ukae. Pia vitu vingine ambavyo napenda kununua ni gari kwa sababu mimi sipendi kutumia basi sababu basi ina watu wengi.

Naweza sema kwamba, mii ni mtu ambaye nimelea nywele yangu kwa miaka mingi. Na mara ya mwisho mimi kunyoa nywele likuwa mwaka wa elfu mbili kumi na kumi na nne. Nimelea nyule kwa miaka kumina. Mi napenda kulea nywele kwa sababu naamini kwamba nywele ni pambo la msichana. Na msichana anaposuka huwa anakaa zuri sana nakupendeza. Na kuna aina nyingi za kusuka nywele inalingana ni wewe unapenda gani ni unataka gani.

Tabia ya watu ambayo mimi unapata nachukia ni kwamba sipendi watu ambao wanadharau, sipendi watu ambao hawana heshima, sipendi watu ambao wana uwizi wa vitu, na sipendi watu ambao wanazungumzia wengine vibaya kwa dharau na pia kuwafanya wasikae ni kama wao si binadamu. Watu kama hao siwapendi kwa sababu si watu ambao unawezaishi nao vizuri, si watu ambao pia wanezakuhishimu wewe kama binadamu. Kwangu mimi huwa hata nikichagua rafiki nachagua rafiki ambaye tabia yake ni mzuri ana maadili, haongelei watu vibaya na pia hana mdomo mbaya na anaheshima kwa watu wakubwa na pia kwa watu wadogo. Kwa sababu heshima ni kitu mzuri sana katika hii maisha. Ukiweza hishimu mtu yeyote na ukiwezakuwa na mtu ambeye wewe ni mtu roho safi, watu watakukumbuka kwa bidii yako, kwa roho yako safi na kwa kazi nzuri.

Maendeleo ambayo napenda kuona katika jamii ni maendeleo ambayo watu wanaweza kushikana mkono kujenga mambo mazuri kama watu kushikana kusaidiana katika labda kujenga shule ili watu wa hiyo jamii waweze kupata masomo bora. Pia maendeleo kama ile watu wanakujia pamoja kufanya biashara kama jamii ili waweze kujiendeleza katika njia moja au nyingine. Mendeleo pia ambao napenda kuona ni wanajamii wakuja pamoja ili kuweza kuongelesha wale watoto wadogo ili waendelee kuwa na tabia nzuri wanapoendelea kuwa wakubwa.

Aina gani ya keki ni nayo ipenda. Mi ni mtu ambaye napenda keki iliotamu. Keki nyepisi ambayo si ngumu. Keki ambayo unapata ni freshi. Na pia imetengenezwa na mtu ambaye ni msafi sana. Napenda keki inayo na ladha nzuri. Na pia juu mi ni mtu ambaye sipendi sukari mingi. Sipendi keki ambaye imetengenezwa na sikari mingi. Kwa hivo napenda keki ambayo haina sikari nyingi.

Kwa mara nyingi, mimi mtu ambaye nacheza na mchumba wangu. Nasema hivo kwa sababu, mimi ikifika weekend ama kwa mara mingi kwa wiki unaezapata mchumba wangu ana kuja kunitembelea ama namtembelea. Tunapokuwa pamoja katika nyumba moja, huu unapata tunacheza michezo mingi kama watoto na huwa inatufanya tuhisi vizuri.

Mimi ni mtu ambaye napenda kuandika kwa mkono, kushinda kompyuta. Kwa sababu, kwanza kuandika kwa mkono inafanya maandishi yako yakae vizuri na usiwai jifunza yani sana usiwaisahau jinsi unavyoandika. Kompyuta huwa inafanya mtu akue mzembe kwa sababu najua kompyuta ipo wakati wowote. Lakini, ukiwa mtu ambaye umejifunza kuandika na mkono, unakua mchangamfu na mwepesi kwa kazi Kwa sababu hautakua umetegemea kompyuta sana.

Kabla nilale, mimi ni mtu ambaye nahakikisha kwamba nimetengeneza chakula changu cha usiku, vizuri, alafu huwa nakula chakula yangu nikitazama runinga kwa sababu pia mimi ni mtu ambaye napenda starehe nyingi na wahenga walinena waliposema kila nyani na starehe zake. Kwangu mimi natazama runinga nikila Kisha ninapomaliza kukula na kutazama kipindi ambayo nilikuwa natazama Naosha vyombo zangu vizuri navieka vikiwa safi Kisha naenda kuoga naoga nang'ara najipaka mafuta yangu alafu kisha naelekea kitandani kulala.

Naam, mimi ni mtu ambaye napenda kutembea msituni, mimi mtu ambaye kwanza napenda kutembea sana. Kwa sababu, kutembea inaleta mazoezi mzuri katika mwili yako ili unaeza kuwa mchangamfu na pia uwe na afya mzuri. Na mini mtu ambaye napenda kuchunga afya yangu kwa zaidi vile. Kwa hivo, mi ni mtu ambaye napenda kutembea ili nieze kuangalia madhari, niangalie wanyama kwa kila mara. Na pia kwa kutembea huwa inanisaidia katika akili yangu kutulia.

Siku hizi unapata kwamba huwa sisomi gazeti lakini kitambo awali nilipo kuwa mtoto mchanga nilikuwa napedna sana kusoma gazeti nasoma habari nasoma sekta ambayo ina vitu vyakutoviweza na pia kucheza vile mchezo ambazo zilikuwa katika gazeti lakini siku hizi teknolojia imeleta mambo mapya. Unaweza pata kusoma hizo habari pia kutokea simu yako pale X ama pia ukiezaingia YouTube unapata pia unaezaona habari siku hizi huwa nasoma gazeti kidogo kidogo Lakini hapo awali nilikuwa nasoma sana.

Kitu napenda kufanya na familia yangu kwanza, napenda kukaa pamoja na familia yangu kwa sababu nilipoingi katika chuo kikuu, nilibidi nihame katika nyumba ya wazazi wangu. Kwa hio unapata sikuwa naweza kuwaona kila siku. Inapofika wikendi, napenda kuwatembelea, tukae pamoja, tupige gumzo, tupike. Pia wakati kama jumapili unapata tunatoka nje, tunaenda kutembea mandhari, tunakula nje, tunaogelea na tunakua na wakati nzuri.

Hali ya hewa ambayo mimi napenda kwa kweli ni hewa safi na kwa sababu hewa safi haita kuletea, haita kudhuru afya yako hautapata shida ya kifua, hautafungana mapua upate mafua, ama pia utakaa tu vizuri na upumuwe hewa nzuri. Kwangu mimi naafadhalisha hewa safi pahali unapoishi pawe na mti mingi ili kuwe na hewa safi Pia mbali na ma industry mingi ambayo unapata inaleta hewa chafu.

Je, ni mewai kuona bahari? Kwa hakika, ni mewai kuona bahari mara nyingi sana. Nilizaliwa katika county ya Kiambu, tukaishi Nairobi, lakini kuna wakati ambapo, mamangu alipata kazi pwani. Ilibidi tuhame kutoka Nairobi, tuende tuishi pwani, nakumbuka, tukiwa pwani, weekendi tungeenda tungeenda kuogelea katika bahari, kuu la India, Indian Ocean. Na pia tugeenda kutembea katika tufaut ofuti kama zile za diani, watamu, malindi, kilifi na bahari ni pahali pazuri naeza naeza himiza watu wengi watafute pesa waende pwani waone.

Naa kwa hakika sana, mi ni mtu ambaye napenda kunywa maziwa kwa sana. Kwa sababu maziwa ni tamu na nilipokuwa mtoto mdogo nilipozaliwa. Mamangu alikuwa ananihadithi story kwamba hadithi kwamba pole, nilikuwa napenda kunywa maziwa sana. Nilinyonya titi la mamangu hadi nilipofika darasa la pili. Pia maziwa huwa inajenga mwili ya mtu awe na afya nzuri Kwangu mimi nakunywa napenda kunywa maziwa sana naeza kunywa maziwa na nile na keki na mkate na ugali naam napensa kunywa maziwa.

Kwa kweli, mimi si mtu ambaye napenda asali. Kwa sababu, kwanza, mimi si mtu ambaye napenda sukari. Sisemi kwamba naichukia lakini, kwa mara nyingi huwezi pata. Tuseme nikienda katika duka kuu na nafanya nanunua vitu kadaa. Unapata kwamba asali itakua katika akili yangu. Mimi sipendi sukari na kwa mara mingi huwa situmii sukari. Kwa hivo huwa, sipendi asali.

Napendelea vyatu gani? Kwangu mimi, mini mtu ambaye napendelea vyatu ambavyo ni vyastaree, vyatu vya kufanya mazoezi. Vyatu vya mazoezi unezaitumia wakati uote, unapoenda kupanda mlima, unapotembea. Pia vyatu ambavyo ni wazi, kwa sababu vyatu wazi, unezaivalia na rinda, unezaivalia na skate, unezaivalia na kiti yoyote. Kwangu mimi vyatu vya vili vya wazi na vyatu vya mazoezi ni vyatu ambavyo mimi mwenye na vipenda.

Wahenga walisema kwamba ujana ni moshi na ukienda haurudi. Kwangu mimi, singependa kurudi ujana kwa sababu, nikikuseba kurudi ujana namaanisha kwamba narudi shule, vitu ambavu nimeweza kutimiza, bado hazitakuwapo kwa sababu nimerudi ujana. Ningesema hivi, vitu ambavyo nilivifanya nikiwa ujana wangu, nimeweza kuzisoma, nimeweza kujua kwamba sitawahi zirudia. Kwa hivyo inamaanisha kwamba singependa kurudi ujana wangu ila nataka kuendelea kukua mkubwa na nifanye vitu ambavo ni sahihi na si makosa.